Kwa upande wangu, ningesema napendelea zaidi mwanaume ambaye amevaa ndevu kwa sababu mimi ni mwanamke sivai ndevu, sina ndevu, lakini napendelea akiwa na ndevu, kuliko kunyoa mara kwa mara kwa sababu ndevu hunionyesha kuwa una hisia ya kujiamini na unajihisi huru katika mwonekano wako unakaa vizuri. Na zinakaa vile ukizitunza vizuri na pia huwa zinaongeza mvuto na kupa mtu sura ya utu uzima.

Mara nyingi natumia simu yangu kwa kikazi, mawasiliano na burudani. Na kwa siku naweza kutumia takribani masaa sita. Kulingana na shughuli nilizo nazo. Na programu ninazozitumia zaidi katika simu yangu ni whatsapp kwa mawasiliano, youtube kwa kujifunza na burudani pia na pamoja na mitandao ya kijamii kama instagram. Na nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ni simu ya tecno. Na ilitumika zaidi kupiga, kupokea simu, na pia mawasiliano na marafiki zangu na pia simu inanisaidia kupanga kazi, kujifunza mambo mapya na kuwasiliana kwa urahisi na nahisi ni muhimu kuzima simu wakati ambapo ninaenda kulala na ama wakati ambapo sihitaji sihitaji kuitumia wakati ule ambapo nina marafiki zangu ama familia pia na kazi zingine.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni teknolojia ya kidigitali, hasa ujuzi wa kompyuta na matumizi ya mitandao kwa kazi na biashara. Na ningependa kujifunza zaidi kuunda tovuti, uandishi wa maudhui na ujuzi wa AI kwa sababu ujuzi huu una nafasi nyingi za ajira na kujitegemea. Na ujuzi huu ni muhimu kwangu. Kwa kuwa utanisaidia kukuza kipato na kuendana na mabadiliko ya dunia ya hivi sasa. Na nimewai jaribu kujifunza baadhi ya ujuzi huu, lakini ilkua kupitia video za mtandaoni. Lakini bado ninahitaji kujifunza kwa kina zaidi. Na nitapenda kujifunza kupitia kozi za mtaraoni, kufanya mazoezi mara kwa mara na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Na na hisi wakati mzuri wakuanza ni sasa hivi kwa sababu kila siku inayopita ni fursa inayopotea.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Think and Grow Rich cha Napoleon Hill. Na ninakipenda kwa sababu kina nifundisha kuhusu nguvu ya mawazo, nithamu binafsi, na umuhimu wa kueka malengo maishani. Na pia si hadithi ya kubuni bali ni mchanganyiko wa utafiti na uzoefu wa watu walio fanikiwa. Na hakina mhusika mmoja wa kubuni lakini ninawapenda watu wanaotajwa kama mifano ya mafanikio kwa sababu wananitia moyo na kuonyesha kuwa mafanikio yanawezekana kwa mtu yeyote yule na nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki pamoja na kukisikia kikisifiwa saana mtandaoni na ndiyo ningependa sana kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu kwa sababu mtazamo wake unasaidia kubadili fikra na motisha ya maisha.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliowahi kuona ni mchezo wa fainali uliokuwa na ushindani mkubwa wakati ya timu mbili maarufu na timu hizo zilikuwa zinapambana kwa nguvu sana kwa sababu kila mmoja alitaka kushinda na kuwa bingwa. Na kilichotokea cha ajabu ni pale mchezaji mmoja alipogonga mpira kwa nguvu dakika za mwisho na kufunga pointi zilizobadilisha matokeo ya mchezo gafla na uwanja mzima ulilipuka kwa kelele na shangwe na pia hata wachezaji wake walionekana kushangaa wakati huo nilihisi msisimko mkubwa furaha na mshangao hisia zote kwa pamoja. Na nikifikiria tukio hilo bado nahisi hamasa na kukumbuka jinsi michezo inavyoweza kuleta hisia kali. Na kulinganisha watu wengi na kuwaunganisha pia kwa wakati umoja.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Na ninaipenda kwa sababu ni drama yenye ujumbe mzito wa kutoka tamaa. Kufanya kazi kwa bidii na kuamini ndoto zako hata unapokutana na changangamoto nyingi na pia nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilinifanya nitafakari sana maisha na kudhamini juhudi ndogo ndogo tunazozifanya kila siku. Na pia nilipata hamu ya kuiona baada ya kusikia ikisifiwa mtandaoni. Naam. Na ndiyo ningependa sana kuiona tena kwa sababu kila mara ninapoitazama napata motisha mpya na kuelewa ujumbe wake kwa kina zaidi. Na ujumbe huu unanisaidia sana katika kuishi maisha yangu sasa hiyo.

Mazoezi ninayofanya kila siku ni kama vile ya kutembea. Au kukimbia kuna lingana na jinsi ninavyohisi wakati ule. Na napendelea sana kukimbia nyumbani. Ama maeneo yanayo nizingira. Na ninaenda kila siku kwa wiki mara moja kwa hivyo ni mara saba kwa wiki. Na wakati ninaopenda zaidi kufanya mazoezi yale ni wakati wa asubuhi ninapo amka ili kunichangamsha. Na inanifanya nijihisi tayari kwenda kuanza siku yangu, kwenda kazini, na inanichangamsha zaidi.

Kitu kinachofanya ni tulie ni mazoezi ya yoga, ndiyo, na mazoezi yale ya nanifanya ni hisi mtulivu wakati wote, na wakati nilipojifunza njia hii ya kupumzika ni wakati ambapo nilikuwa natoka kazini na rudi nyumbani nikiwa mchovu sana, na nilitafuta jinsi ambayo nitakuwa naweza kuhisi, nimepumzika na kuhisi vizuri baada ya kazi, na hiyo ndiyo njia ambayo nilijifunza wakati ule na pia napenda kushiriki masaa ya jioni. Wakati ambapo niko karibu kulala kwa hivo nafanya yoga kwanza kisha nakaa kitandani mwangu na nahisi vizuri sana inanisaidia pia kupumzisha mwili wangu pia tanaweza kulala nikihisi vizuri.

Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa pamoja na familia na marafiki wana mina wapenda zaidi na wakaribu. Na hii ufanya siku hiyo kuwa ya furaha zaidi na ya kipekee kwa sababu tunasherekea pamoja kwa kucheka kucheza na kubadilishana zawadi. Na nakumbuka shere ya siku yangu ya kuzaliwa niliowipenda zaidi ilikuwa wakati tulipokuwa na chakula kitamu cha mlo wapamoja keki nzuri ya chokolieti ambayo kila mtu alifurahia zaidi. Siku ya kuzaliwa napenda keki ya chokoleti na kwa zawadi ya siku ya kuzaliwa ijayo ningependa simu kwa sababu rununu yungu sasa hivi imekaa kama miaka tatu na ningependa kuibadilisha sasa na ingenifanya nifurahia zaidi.

Ninaishi katika mji mdogo mwenye utulivu na nyumba ninaoishi ni ya kisasa yenye vyumba vinne na bustani ndogo mbele. Na mazingira ya eneo langu ni utulivu na kuna miti mingi na majirani ni wakarimu na wema. Nilihamia hapa miaka mitano iliopita. Na kitu ambacho napenda kuhusu eneo hili ni upatikanaji rahisi wa huduma kama vile maduka, shule na usafiri wa umma pia. Na mazingira yangu ni safi na usalama pia uko juu na ni mambo ambayo yananifanya nijisikie raha na amani nikikaa nyumbani kwa ujumla. Nahisi ni mahali pazuri pa kuishi na kujenga familia yako, ndio.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni nzuri kwangu ni wakati nilipokuwa na marafiki zangu tukicheza michezo ya kuigiza katika mtaa wetu na tulikuwa na furaha kubwa, tukijumuika, kucheka na kushindana kidogo kwa upendo, wazazi wetu walitupa pia chakula na kutuangalia kwa furaha. Na kumbu kumbu hii ni maarufu kwangu kwa sababu ilijumuisha urafiki, furaha na usalama wa mtoto akiwa na familia na marafiki na nikikumbuka mambo hayo najihisi vizuri, moyoni na furaha na mara nyingine hua nataka kurudia furaha hito tena na ingawaje haiwezi kufanyika na nashukuru kuwa nilipata fursa ya kuwa na kumbu kumbu ile.

Ninapenda majira ya masika zaidi na ni kwa sababu ni wakati ambapo mvua huanza kuonyesha kwa wingi na mazingira yanakuwa na kijani safi na kijani ambayo kina rangi nzuri sana ambayo naipenda. Na nakumbuka wakati majira haya yanapofika huwa ninakuwa na furaha kuona mimea ikikuwa na hewa kuwa baridi kidogo na yenye unyevu unaofaa. Na pia shughuli ninazozipenda kufanya majira haya ni kupanda mimea, kutembea nje na kufurahia upepo, baridi, na mvua za mara kwa mara. Na pia kuhusu hali ya hewa ninahisi ni ya kufurahisha na kuleta amani kwa sababu inaondoa jotokali na kufanya mazingira kuwa rafiki kwa watu pia wanyama. Na majira haya yananifanya nijisikie karibu na asili na kuupa mwili wangu na akili pumziko nzuri.

Siku za mvua, napenda kua ndani ya nyumba ni kifurahi utulivu na hewa safi. Na pia mara nyingi, mimi hushiriki kusoma kitabu, kusikiliza mziki ambao una nipumzisha, na kutazama filamu ni nazo zipenda. Na pia napenda mvua na ipenda, kwa sababu inaleta utulivu na kuondoa joto kali. Na pia nakumbuka siku mmoja ya mvua niliifurahia zaidi ilikuwa wakati nilikaa na familia yangu tukicheka, kuzungumza na kusherekea kwa pamoja. Na wakati ile tulikuwa nji, tulikuwa tunanyeshewa na mvua na tulipendelea sana na ilikuwa wakati mwenye furaha mingi. Na pia mvua mara nyingi hubadilisha mipango yangu kama safari au shugli za nje. Hivyo hua napanga upya kwa kufanya mambo ya ndani. Na ninapo msikia sauti ya mvua nahisi amani, utulivu na wakati mwingine hisia za kumbu kumbu nzuri zinazo tokea katika maisha wakati ule.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Stephen Curry nampenda mchezaji huyu kwa sababu anaujuzi wa kushangaza, wa kurusha mpira kwa sahihi mkubwa kutoka mbali na anamtindo wa kucheza wenye nguvu na mvuto pia. Na nakumbuka mchezo wa ajabu nilio muona akicheza ilikuwa ambapo alifunga mabao mengibkwa mfululizo na kuleta mabadiliko ya haraka kwenye mchezo jambo lilofanya yeye na timu yake kushinda mchezo ule na pia ujuzi ambao na muona akiwa nayo ni uwezo wake wa kushinda changamoto kwa ustadi mkubwa. Na Stephen Curry Ni mfano wa kuigwa kwa vijana wanaopenda mpira wa kikapu. Na ninahisi vizuri sana na mwenye furaha ninapomwona akicheza.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United na nilipenda timu hii tangia nikiwa mtoto mdogo kwa sababu ya historia yake kubwa, mafanikio makubwa na wachezaji maarufu walio tokea huko. Na mchezo ambao ulikuwa ushindi wao wa ajabu na wakushangaza ni katika finali ya UEFA Champions League mwaka wa mwaka wa sikumbuki mwaka vizuri lakini nakumbuka walipata mabao mawili dakika za mwisho na kushinda kwa mshangao mkubwa. Na ninapenda mchezaji ambaye ninapenda zaidi katika timu hii ni Cristiano Ronaldo ingawaje alitoka lakini yeye ni mchezaji ambaye alicheza kwa ujuzi na ustadi mkubwa zaidi. Na ninahisi vizuri ninapoona mchezo wa timu hii na wakishinda sana sana nahisi vizuri lakini wanaposhindwa ninahisi vibaya na mwenye huzuni.

Mfanyabiashara bora zaidi ninayemjua anaitwa Elon Musk na nina mpenda kwa sababu. Anafikra za kipekee na uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika teknolojia kama vile magari umeme na mradi wa SpaceX wa kuenda angani. Na kitu cha ajabu alichofanya ni kufanikisha kurusha tena na tena roketi zinazorejelewa na ni jambo ambalo limepunguza gharama za usafiri wa anga kwa kiasi kikubwa na nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa kuwa na maono makubwa, uvumilivu na kutokuwa na kukata tamaa hata wakati changamoto zinapokuja. Na pia kuhusu jinsi anavyofanya biashara nahisi ni mskumo mkubwa kwa watu wengine kuangalia mbali na kufikiria maendeleo ya kweli. Si tu faida ya haraka na anaonyesha kuwa bunifu na dhamira vinaweza kubadilisha dunia. Na hisi kuwa tunafaa kulenga jinsi anavyofanya biashara na pia tukafuatilia mtindo ule.

Kazi gani? Sifanyi kazi kwa sasa, lakini masomo ninayofanya ni teknolojia ya ki digitali. Hiyo ndiyo jambo ambalo najifunza sana katika wakati huu na uandishi wa maudhui na ujuzi wa AI kwa sababu ujuzi huu nahisi una nafasi nyingi za ajira. Na pia jinsi nilivyo chagua masomo haya ni kwa sababu niliona wakati mzuri wakuanza ni sasa. Kwa sababu kila siku inaendelea kubadilika na nivyema niwe na ujuzi wa teknolojia hii. Na kitu ninachokipenda sana kuhusu masomo haya ni kwamba naeza somea mtandaoni na pia kujifanya mazoezi nikiwa nyumbani. Sihitaji kushinda nikiende darasani. Changamoto ni nayo ipata ni wakati muingine kama kuna shida ya mtandao ama pia simu yangu imearibika siwezi kupata masomo wakati ule na kitu ambacho ningelipenda kwa badilisha katika masomo yangu ni kwamba masa kwa sababu masa ambayo ninasoma hayapelikani na nchi ambayo ninaishi nasoma na wakati wa marekani. Kwa hivo jambo mbalo ningependa ni kama ningepata watu wa nchi yangu wambao wanafunza somo lile mtandaoni bila kwenda wa madarasani ni jambo ambalo ningelifuraiya zaidi.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

Saa saba asubuhi tayari. Lazima niondoke nyumbani saa nane. Nimeoga na kuvaa nguo. Jee nimekula kitu. Nadhani nitakula mkate na chai haraka. Sina muda wa kupika kitu kikubwa. Nimeangalia ratiba ya leo. Je nimekula kitu. Nadhani nitakula mkate na chai haraka. Mkoba wangu uko wapi? Ah uko mezani. Nimetia kila kitu ndani simu funguo na pesa. Nikiondoka sasa, nitafika kwa wakati gani. Gari linataka mafuta. Nitanunua njiani. Hebu niende haraka, traffic itakuwa nyingi. Siku njema inaanza na mpango mzuri.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia mzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Msafara wa magari leo ni mzitk sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je. Kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio, nisikizi muziki ili niwe na subira. Hali hii ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukuwa maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubui lakini siku amuka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.